Ndiyo, ninapenda sana kuogelea. Ni moja kati ya mazoezi ninayopendelea kwa sababu yanahusisha misuli yote ya mwili bila kuleta shinikizo kubwa kwenye viungo. Jambo linalonifanya nijihisi mwepesi na mwenye nguvu baada ya kutoka majini. Pia, kuogelea ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Kuna utulivu wa kipekee ninaoupata nikiwa ndani ya maji. Sauti ya ulimwengu wa nje hupotea na kubaki na amani inayosaidia kutuliza akili yangu baada ya wiki ndefu ya uchambuzi wa data na mikutano ya ofisini. Hapa Nairobi mimi hupendelea kuogelea kwenye mabwawa yenye maji ya vuguvugu. Hasa nyakati za asubuhi au jioni kukiwa na baridi kidogo. Hii fursa nzuri ya kufanya mazoezi ya mapafu na kuboresha mfumo wa upumuaji huku ni kifurahia mazingira tulivu. Vile vile, kuogelea ni sihemu ya burudani yangu ya wikendi. Mara nyingi mimi huenda na rafiki zangu. Na baada ya kuogelea tunafurahia vinywaji baridi na mazungumzo kando ya bwawa. Ni mchanganyiko mzuri wa afya, amani na uhusiana wa kijamii.

Ratiba ya mazoezi huanza asubuhi na mapema saa kumi na moja. Mimi huamini kuwa kuanza siku kwa kutikiza mwili kunanipa uchangamfu wakiakili na nguvu za kukabiliana na majukumu ya kiofisi hapa Nairobi. Mimi huanza na mazoezi ya kunyoosha misuli kwa dakika kumi. Hii inanisaidia kuamsha mwili na kuzuia majeraha. Hasa kwa sababu mimi hutumia mda mrefo nikiwa nimekaa kwenye kiti kina nikifanya uchambuzi wa data mchana kutwa. Baada ya hapo mimi huenda kukimbia nje kwa kilomita tano. Napenda kukimbia kipindi hiki kwa sababu hewa ni safi na barabara hazina msongamano wa magari. Jambo linalo nipa utulivu na kupanga mipango yangu ya siku kabla ya kelele za muji kuanza. Mwishowe, mimi humalizia na mazoezi ya nguvu kama push-ups na planks nikiwa nyumbani. Mazoezi haya ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha uti wa mgongo na mabega. Jambo linalonisaidia kuboresha mkao wangu ninapokuwa kazini.

Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu na heshima. Napenda watu wanaosema ukweli, wanaosimama na maneno yao na ambao unaweza kuwategemea bila wasiwasi. Uaminifu hunifanya nijisikie salama katika mahusiano. Iwe ni urafiki kazi hau familia. Pia naheshimu watu wanaoheshimu wengine bila kujali tofauti ya umri, hathi au maoni. Kwa sababu heshima huonyesha utu na wa mtu Zaidi ya hayo napenda watu wenye huruma na moya wakusaidia Tabia ya kujali hisia za wengine kusikiliza na kuwa tayari kusaidia inapohitajika hujenga mahusiano mazuri na ya kudumu watu wenye mtazamo chanya na wanaojitahidi kuelewa badala ya kuhukumu hunivutia pia Kwa ujumla, tabia kama uaminifu, heshima, huruma na hunyanyekevu ndizo hunifanya ninawaheshimu na kuwadhamini watu zaidi katika maisha yangu.

Mchezaji wa michezo ninaye wapenda zaidi ni wale wanaonyesha nidhamu, juhudi na kujitolea. Sio tu vipaji vyao uwanjani bali pia tabia zao nje uwanja. Kwa upande wa mpira wa mguu, ninampenda sana Leonel Messi kwa sababu ya kipaji chake cha kipekee. Unyenyekivu wake na jinsi anavyocheza kwa ajili ya timu. Uchezaji wake unaonyesha kuwa bidii na uvumilivu vinaweza kumfikisha mtu mbali bila majivuno Pia nawadhamini wachezaji wengine kama Cristiano Ronaldo kwa juhudi zake kubwa kujitunza kimwili na nidhamu ya hali ya juu ambayo inahamasisha wengi kufanya kazi kwa bidii katika michezo mingine napenda wanamichezo wanaotumia mafanikio yao kuhamasisha vijana na kusaidia jamii. Kwa ujumla, wachezaji ninaowapenda ni wale wanao changanya vipaji. Tabia njema na mchango chanya kwa jamii. Jambo linalowafanya wawe mfano wakuigwa ndani na nje ya mchezo.

Hili kukamilisha kazi kwa wakati, huwanza kwa kupanga majukumu yangu vizuri tangu mwanzo. Kutengeneza urodha ya kazi ninayopaswa kufanya na kuweka vipaumbele kulingana na umuhimu na muda wa mwisho uwakila kazi. Hii unisaidia kujua ni kazi ipi nianze nayo na kuepuka msongamano wa kazi datika ya mwisho. Pia, hu hugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogondogo ili iwe rahisi kuisimamia na kuikamilisha hatua kwa hatua Ninajitahidi kudhibiti muda wangu kwa kuepuka vitu vinavyoipo nipotezea muda kama matumizi ya CEO ya lazima ya simu au kucheleweshwa kazi nikiwa kazini hujikita kwenye kazi moja kwa wakati ili kuogeza umakini na ubora wa kazi. Pia huweka muda wa kupumzika kidogo ili kuepuka uchovu unaoweza kupunguza ufanisi endapo nakutana na changamoto. Huomba msaada au ushauri mapema badala ya kusubiri muda uwishe kwa ujumla. Nidhamu mipango mizuri na uajibikaji unisaidia kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ufanisi.

Nina mahusiano mazuri na ya karibu na wazee wangu. Yanayo jengwa juu ya heshima upendo na mawasiliano ya mara kwa mara. Hua ninawaheshimu kwa sababu wanauzoefu mkubwa wa maisha na hekima ambayo imenisaidia sana katika maamuzi yangu. Ninapopata nafasi, hupenda kuzungumza nao, kusikiliza hadithi zao na kujifunza kutokana na ushauri wao. Pia hujitahidi kuwajali kwa kutembelea au kuwasiliana nao kwa simu ili kujua hali zao nakuwapa faraja. Mahusiano yangu na wazee hunifanya nijisikie nikiwa na mzizi imarana kunikumbusha maadili muhimu kama subira mshikamano na uvumilivu. Kwa ujumla ni nadhamini sana uwepo wao katika maisha yangu na huona mahusiano hayo kama baraka na chanzo cha mwongozo na busara.

Nina kumbukumbu nyingi nzuri za shule ambazo huniletea furaha ninapozikumbuka. Moja wapo ni urafiki nilioujenga na wanafunzi wenzangu. Hasa nyakati za mapumziko tulipokuwa tukicheka kucheza na kushirikiana bila wasiwasi. Kumbukumbu hizo hunikumbusha jinsi maisha yalivyokuwa mepesi na yenye furaha wakati huo. Pia nakumbuka walimu waliokuwa wanahamasisha, waliotutia moyo na kutufundisha siyo masomo tuu bali pia maadili ya maisha. Kumbukumbu nyingine nzuri ni kushiriki katika shughuli za ziada kama michezo, sanaa au mijadala ya darasani, kushinda au hata kushiriki katika mashindano kulinijengea kujiamini na moyo wa kufanya kazi kwa timu. Sherehe za shule matembezi ya kielimu na hafla maalum ziliongeza rangi katika maisha ya shule kwa ujumla shule ilinipea elimu marafiki na uzoefu ulionijenga kuwa mtu niliye leo na kumbukumbu hizo zina nafasi ya kipekee sana moyoni mwangu.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu na iona kama wajibu muhimu wa raia. Kupiga kura hunipa nafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayohusu mustakabali wa nchi na jamii ninayoishi ni njia ya kutoa sauti yangu kwa amani na kuonyesha maoni yangu kuhusu uongozi na mwelekeo ni naoutamani. Kabla ya kupiga kura, kujitahidi kujielimisha kwa kusoma habari, kuelewa sera mbalimbali na kuwafuatilia wagombea ili kufanya uamuzi ulio makini. Ninaamini kuwa hata kura moja inathamani, kwa sababu ikijumulishwa na za wengine inaweza kuleta mabadiliko. Kwa ujumla kupiga kura hunifanya nijisikie ninachangia katika kujenga jamii bora na yenye uwajibikaji.

Nimewahi kujaribu vyakula mbalimbali vya kigeni na uzoefu huo umekua wakuvutia sana. Moja wapo ya chakula cha kigeni nilichojaribu ni pizza. Ambacho kinatoka Italia. Nilivutiwa na mchanganyiko wa jibini nyama ya mboga mbali mbali juu ya mkate laini na ladha yake iliyoko tofauti na vyakula nilivyo vizoea. Pia nimewahi kujaribu baga ambao ni maarufu sana katika nchi ya magaribi na nilifurahi jinsi unavyounganisha nyama mkate na viungo kwa ladha moja nzito na ya kushibisha. Vile vile nimeonja vyakula vya Asia kama noodles and fried rice ambavyo vina viungo na ladha tofauti kidogo na chakula cha kawaida cha nyumbani. Kuonja vya kula vya kigeni kunanisaidia kujifunza kuhusu utamaduni za watu wengine na kunifanya kuwa wazi zaidi kujaribu vitu vipya. Ingawa sio kila chakula cha kigeni hunipendeza sana. Napenda uzoefu wa kujaribu kwa sababu hunipa ladha mpya na kumbu kumbu za kipekee.

Ninaposherekea sikukuu hupenda kuifanya iwe muda wa kupumzika, kushukuru na kuungana na watu wa karibu. Mara nyingi husherehekea pamoja na familia au marafiki kwa kula, chakula maalum, kuzungumza na kufurahia muda wapamoja kulingana na haina ya siku kuhu. Tunaweza kuandaa chakula cha jadi, kusikiliza muziki au kutazama vipindi maalum vya runinga, vinavyohusiana na sikukuu hiyo. Pia hutumia sikukuu kama nafasi ya kupumzika kutoka ratiba ya za kila siku kufanya tafakari binafsi na kupanga malengo mapi. Wakati mwingine hupenda kutembelea ndugu au marafiki ambao sioni mara kwa mara. Jambo linaloimarisha mahusiano. Kwa ujumla kusherehekea sikukuu hunipa furaha amani ya moyo na kunikumbusha umuhimu wa shukrani umoja na kupumzika.

Ninajikinga na jua kali kwa kuchukua tahadhari mbali mbali ili kulinda afya yangu na kujisikia vizuri. Kwanza, huvaa mavazi yanayofunika mwele vizuri kama mashati yenye mikono mirefu, kofia au miwani ya jua ili kupunguza mwanga mkali wa jua kugusa moja kwa moja ngozi na macho. Pia, hutumia krimu ya kujikinga na jua. Hasa, ninapo kuw nje kwa muda mbrefu. Ili kulinda ngozi dhidi ya madhara ya miale ya jua. Zaidi na hayo, hujitahidi kunywa maji mingi ili kuepuka upungufu wa maji mwilini hasa wakati wa jotokali. Ninapo pata nafasi napendelea kukaa kwenye kivuli au ndani ya majengo badala ya kuwa juani moja kwa moja kwa muda mrefu. Pia hupunguza shughuli nzito wakati wa mchana jua linapokua kali zaidi. Kwa ujumla, kujikinga na jua kali hunisaidia kulinda afya yangu, kuepuka uchovu na kuendelea na shughuli zangu kwa usalama na utulivu.

Ninaboreshaje michakato ya kazi kwa kuanza, kwanza kutathmini jinsi kazi inavyofanyika kwa sasa na kutambua maeneo yanayochukua muda mwingi au kusababisha makosa. Kuangalia ni hatua zipi zinaweza kurahisishwa, kuunganishwa na kuondolewa kabisa bila kuathiri ubora wa kazi. Hii hunisaidia kuona fursa ya kuboresha ufanisi na kupunguza mzigo usio wa lazima. Pia, kutumia teknolojia na zanaa za kazi ili kurahisisha michakato. Kama kutumia mifumo ya kitendawili kwa kufuatilia kazi, kuhifathi taarifa au kwasiliana na timu. Kushirikisha wafanyikazi wenzangu ni jambo muhimu kwangu. Kwani huomba maoni yao ya kusikiliza mapendekezo yao kwa sababu mara nyingi wao huona changamoto za moja kwa moja katika kazi za kila siku.

Mimi hujaribu kulala kwa saa saba hadi nane kila siku. Ninamini kuwa usingizi wakutosha ninguzo muhimu kwa ajili ya afya na ya akili na ufanisi wangu kazini. Hasa ninapo hitaji kufanya mamuzi magumu mwaka huu. Kawaida mimi hulala ifikapo saa nne usiku ratiba hii nanisaidia kupata mapumziko kutosha ili niweze kwa muka saa kumi na moja asubui kwa ajili ya mazoezi yangu ya kukimbia bila kuhisi uchovu au kizunguzungu. Pia, mimi ni mkali sana kuhusu ubora wa usingizi. Nina hakikisha kuwa ni mezima vifaa vyote vya kielektroniki kama simu na kompyuta angalau nusu saa kabla ya kulala ili kuruhusu ubongo angu utulie na kuingia kwenye usingizi mzito haraka. Mwishowe ni kikosa usiingizi wakutosha mimi uhisi uchovu na kukosa umakini mchana unofuwata. Kwa hiyo ni naichukulia saa yangu ya kulala kama miadi muhimu ya kikazi ambayo siwezi kuhihairisha kwa urahisi. Kwani mwili unahitaji mda wa kujikarabati?

Mimi hupendelea kuandika zaidi kuliko kuongea, kuandika kuna nipa nafasi ya kutafakari kwa kina na kuchagua maneno kwa uangalifu ili kueleza mawazo yangu kwa usahihi kabisa. Jambo ambalo ni muhimu sana katika kazi yangu ya uchambuzi. Pia, maandishi ya natoa kumbukumbu ya kudumu. Ninapo fanya makubaliano au kuelezea jambo la kitaalamu. Kuwa na maandishi kuna saidia kuzuia kutoelewana na kunatoa rejea rahisi kwa siku zijazo tofauti na maneno ya mdomo ambayo ya naweza kusahaulika haraka Hata hivyo, ninatambua kuwa kuongea ni muhimu kwa umahusiano Kuna wakati ambapo sauti nahisia za ana kwa ana zinahitajika ili kujenga uaminifu au kutatua mgogoro wa kwa haraka. Katika mikutano ya ofisi ni kuongea kuna nisaidia kupata majibu ya papo hapo na kuleta msisimuko. Mwisho we, mimi hutumia kuandika kama njia ya kutuliza akili, kuweka shajara mwisho wa siku hunisaidia kupanga mawazo yangu na kupunguza msongo wa mawazo, jambo ambalo siwezi kulifanya kwa urahisi kwa kuongea tu.

Mimi hupendelea kuvaa surwali wakati mwingi. Hii ni kwa sababu surwali inanipa uhuru mkubwa wa kutembea na kufanya shuguli zangu za kila siku kwa urahisi. Iwe ni ofisini au nikiwa ni meenda matembezi ya mtahani. Pia, surwali ni vazi la vitendo kwa ajili ya usafiri. Kwa kuwa mimi hupenda kutumia baisikeli au kutembea kwa miguu mara kwa mara, kuvaa surwali kuna nifanya ni jihisi salama na kustarehe zaidi bila kuwa na wasiwasi wakurekebisha vazi langu kila wakati. Hata hivyo, mimi huvaa sketi katika hafla maalum. Kuna wakati ambako sketi au gauni huleta muanakano wa kifahari na rasmi zaidi. Hasa kwenye sherehe za kifamilia, harusi au mikutano mikubwa ya kidiplomasia ambayo inahitaji mabadiliko ya kimitindo, mwishowe chaguo langu hutegemea hali ya hewa. Wakati wabaridi hapa nairobi surali nzito ni chaguo bora zaidi kwa ajili ya kupata joto. Lakini wakati wajoto kali, sketi nyepesi au suruali fupi, usaidia mwili kupata hewa na kubaki katika hali ya ubaridi.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule. Hapa ndipo mahali ambapo mwanga wajua huingia kwa wingi kupitia madirisha makubwa na kutegeneza mazingira ya uchangamfu na amani ya nayo nifanya, nijihisi, nimepumzika vizuri. Sebule yangu inakona maalum ya kusomea. Ninakiti kimoja chastarehe. Kando ya rafu mdogo ya vitabu. Hapa ndipo mimi hutumia muda wangu mwingi na wajioni ni kisoma au ni kipiga gitaa langu la kostiki huku ni kifurahia utulivu wa nyumbani. Pia, napenda sebule kwa sababu ni sehemu ya kijamii, huu ndiyo moyo wa nyumba ambapo mimi huketi na familia yangu kupiga hadithi, kucheza michezo ya ubao au kutazama filamu pamoja. Mazungumzo mingi muhimu na vicheko vingi hutokea katika chumba hiki Mwishowe ni meipamba sebule kwa mimea ya ndani na picha za asili Rangi za kijani kibichi za mimea hiyo hunikumbusha mazingira ya nje ninayoipenda kama msitu wa karura na kufanya chumba hicho kiwe na hewa safi na hali ya asilia inayo tuliza moyo.

Ndiyo, ninashiriki mashindano kadhaa ya mbio hasa yale ya uhisani yanayofanyika hapa Nairobi. Moja ya mashindano ninayokumbuka zaidi ni Standard Chattered Nairobi Marathon ambayo nilikimbia mbio za kilomita ishirini na moja. Mazingira ya mashindano hayo ni ya kipekee na yenye msisimko. Kukimbia pamoja na maelfu ya watu huku wakishangilia na kutiana moyo barabarani. Kunanipa nguvu ya ajabu ambayo siwezi kuipata nikiwa nakimbia peke yangu wakati wa mazoezi ya kila siku. Pia, nimeshiriki katika mashindano madogo ya kuogelea na michezo ya kiofisi Ingawa sikushinda medali ya dahabu ushindani huu ulinisaidia kujifunza umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja na jinsi ya kuthibiti shinikizo ninapokuwa chini ya uangalizi wa watu wengi Mwishowe, kwangu mimi kushiriki mashindano ni kujishinda mwenyewe. Lengo langu kuu hua ni kuwazidi wengine Bali ni kuvunja rekodi yangu ya awali na kuona kama ninaweza kuwa na kasi au uvumilivu zaidi kuliko nilivyokuwa mwaka uliopita.

Ndiyo, mimi huvaa miwani hasa ninapokuwa nafanya kazi kwenye kompyuta au kusoma vitabu kwa muda mrefu. Mwaka huu wa 26 matumizi ya vifaa vya kidigitali yameongezeka sana. Hivyo miwani yangu inakioo maalum cha kuzuhia mwanga wa blue. Miwani hii hunisaidia sana kupunguza uchovu wa macho bila hiyo mimi hupata maumivu ya kichwa baada ya saa kadhaa za. Uchambuzi wa data au mikutano ya video Kwa hiyo, nimeifanya kuwa sehemu ya mavazi yangu rasmi ya kiofisini ili kulinda afya ya kuona Pia, mimi hutumia miwani ya jua Ninapo kuwa nje nikitembea au kuendesha baiskeli Mwanga wa jua la Nairobi unaweza kuwa mkali sana na miwani hiyo hunisaidia kuona vizuri barabarani Huku ikilinda macho yangu dhidi ya mionzi ya ultra violet vile vile naona miwani kama kifaa cha kimitindo Napenda kuchagua filmu zinazo endana na sura yangu na zinazo nipamwonekano wa kitaalamu na wa kisasa Jambo linalo nifanya nijihisi ninaujasiri zaidi ninapo zungomza na watu au ninapo kuwa kwenye mikutano muhimu.

Ndiyo, mimi hufuwasa matokeo ya kimataifa kila siku. Katika dunia yetu ya leo iliyounganishwa sana, ni muhimu kufahamu yanayotokea nje ya mipaka yetu ili kuelewa jinsi siasa, uchumi na mabadiliko ya kiteknolojia yanavyoweza kuadhiri maisha yetu hapa Kenya. Mimi hupendelea kufuatilia habari za teknolojia na mazingira. Mwaka huu wa 20 na 20 na 6 kumekuwa na maendeleo makubwa katika matumizi ya nishati mbandala na akili mnemba duniani kote. Kujua mafanikio ya inchi nyingine kunanipa picha ya kule kuna tunakoelekea kama jamii ya wanadamu. Pia mimi hufuatilia uchumi wa kimataifa na badiliko ya bei za bidhaa au dhamani ya sarafu duniani yana athari za moja kwa moja kwenye gharama za maisha na biashara zetu. Hii inanisaidia kufanya maamuzi sahihi ya kifeza na kupanga mipango ya muda mrefu kwa weledi zaidi. Vile vile, mimi hutumia vianzo mbalimbali vya habari, sipendi kutegemea upande mmoja. Hivyo mimi husoma majarida ya kimatahifa kusikiliza podikasti na kufuatilia mashirika ya habari yanayoaminika ili kupata mtazamo mpana na ulio balansi kuhusu maswala ya amani na diplomosia.

Mimi hupenda sana kutazama mpira wa miguu. Hasa ligi kuu ya uigereza na mashindano ya mataifa ya Afrika. Kuna msisimuko wa kipekee unakuja na ushindani wa dakika tisini. Na mimi ufurahia sana kuona mbinu za makocha na ufundi wa wachezaji uwanjani. Pia mimi mpenzi mkubwa wa riadha. Kwa kuwa tunaishi Kenya, inchi yenye wakimbiaji bora duniani. Mimi ufuatilia kwa karibu mashindano ya Diamond League na pia ya Marathon Huwa najihisi fahari sana ninapo ona bendera yetu ikipandishwa baada ya kushinda kwa kishindo vile vile, mimi hufuraiya kutazama tenisi napenda utulivu wa nidhamu na ya hali ya juu inayo hitajika katika mchezo huu, mashindano makubwa kama wibledon hunivutia kwa sababu ya kasi, ya mpira na akili inayo tumika kupata pointi thidi ya mpinzani mwenye nguvu. Mwishowe, mimi hupenda kutazama mashindano ya magari. Mwaka huu, magari yamekuwa ya teknolojia yako juu zaidi na ya kimazingira. Kiasi na ufundi wa madereva wanapopinda kwenye kona kali ni jambo linalo ni sisimua na kunifanya ni shindwe kubadili chaneli ya televisheni.